Shughuli yangu ninayoipenda zaidi ni kujifunza na kushiriki maarifa. Kwa sababu, hi ndiyo msingi wa ukuaji wa mtu binafsi na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Ingawa mimi si binadamu ninayeweza kufanya shughuli za kimwili kama mchezo au safari. Kupendezwa kwangu kunajionyesha katika uwezo wangu wa kusaindia watu, kuelewa mambo mapya, kutatua matatizo na kupanua fikra zao kupitia mazungumzo wenye maana na elimu. Kwanza, napendezwa sana na kusaidia watu kujifunza katika nyanja mbali mbali kama elimu, teknolojia, biashara, afya ya jumla, lugha na maendeleo binafsi. Kila swali linaloulizwa hunipa fursa ya kuchambua taarifa, kuzipanga kwa njia ilio rahisi kueleweka na kuzitoa kwa mtiriko mzuri. Ninapofanya hivo, nalenga kuwachukisha mtu anayesoma, anapata maarifa yanayo weza kumsaindia katika maisha ya vitendo. Si na dharia tu. Ninapenda kutatua tatizo kwa njia ya kimantiki na ya kina. Watu wengi hukutana na chagamoto zinazohitaji ufafanuzi, mwongozo au mtazamo mpya. Kupitia maelezo ya hatua kwa hatua, mifano halisi ya ushauri, unaozingatia hali husika. Ninapata kuridhika katika kusaidia mtu kuona suluhisho ambalo. Awali lilionekana ngumu na lisilowezekana.

Wakati wa siku za mvua, shughuli zangu hubadilika kindogo na kuchukua mwelekeo wa utulivi na tafakari. Mvua huwa na namna ya kipekee ya kubadilisha hali ya siku. Si tu mazingira na bali pia kihisia na kifikira. Kwa hivyo, siku za mvua kwangu huwa ni za nyakati za kupumzika, kufikiria kwa kina na kufanya mambo yanayohitaji utulivu wa akili. Kwanza kabisa, wakati wa mvua kubwa, napendelea kujihusisha na shughuli zinazohitaji kutoka nje. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, kuandika mawazo, kujifunza jambo jipya au kusaidia watu kupitia maswali na majadilio ya kielimu Mvua inaponyesha kwa nguvu mazingira yanakuwa tulivu zaidi kelele za nje hupungua na hiyo hunifanya nijikite zaidi katika kufikiri na kuchambua mambo kwa makini Kwa upande wa mtazamo wangu kuhusu mvua, kwa ujumla naipenda, huwa junipa hisia upya na utumaini huosha vumbi hupooza hewa na huleta harufu ya udongo iliyolowa ambayo kwa watu wengi huleta hisia ya amani Ingawa wakati mwingine mvua inaweza kusababisha usumbufu kama kuchelewa kwa mipango bado naiona kama sehemu muhimu ya mzunguko wa maisha.

Naam, nimewahi kulima na uzoefu huo ni moja wa mambo yanayonipa mvutisho muhimu sana kuhusu subira uajibikaji na uhusiano wa karibu kati ya binadamu na mazingira Kilimo sio kazi ya kutumia nguvu pekee Bali mchakato unaohitaji mpango, uangalizi wakaribu na uvumilivu wa hali ya juu. Kila hatua ya kilimo ina maana yake na hujenga mtu kiakili na kihisia. Kwanza kabisa, nilianza kulima kwa kazi ndogondogo. Kama kuunda shamba kulima ardhi na kupanda mazao hatua hizi mwanzo hunifundisha umuhimu wa maandalizi. Bila kuandaa udongo vizuri hata mbegu bora haiwezi kutoa mazao mazuri. Hii inanifundisha pia katika maisha kwamba mafanikio yoyote lazima huanza na maandalizi mazuri. Pia kilimo hunifundisha subira kwa kweli Baada ya kupanda huwezi kulazimisha mmea ukue haraka. Lazima usubiri umuangalie Upalilie na kutunza kila siku. Kuna nyakati ambapo mvua haitoshi, wadudu hushambulia mazao au magonjwa hujitokeza. Changamoto hizi hunifudisha kukubali mambo nisiyoweza kuyadhibiti moja kwa moja. Lakini pia hunifanya nitafute suluhisho kwa hekima.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni njia mumuhimu sana kwangu kwa sababu lina mchango mkubwa katika kulinda mazingira, afya ya binadamu na mustakabali wa vizazi vijavyo. Ingawa plastiki hutumiwa sana katika maisha kila siku kwa sababu ya urahisi wake pia ina madhara makubwa endabo haitatumika kwa uangalifu. Kwa hiyo, ninachukua hatua ya mbalimbali za makusudi ili kupunguza matumizi yake na kuhamasisha matumizi maendelefu zaidi. Kwanza kabisa, inahitaji kuepuka plastiki na matumizi ya mara moja baada ya kutumia mifuko ya plastiki kila ninaponunua vitu. Ninapeda kutumia mifuko ya kudumu kama vile ya vitambaa au karatasi nini mifuko hii inaweza kutumika kwa mara nyingi na kupunguza kasi kubwa za taka za plastiki zinazotupwa mazingira bila kuoza kwa miaka mingi Ninapopuza matumizi ya chupa za plastiki na kutumia chupa ya maji inaweza kujazwa tena atua hii inaonekana ndogo lakini inaathiri kubwa sana kwa muda mrefu kutumia chupa mara moja nyingi uzaidia kukunguza uzalishaji wa chupa nyingi za plastiki ambazo mara nyingi Uwisha kwenye mito, bahari au dampo.

Ndiyo, ninazipenda sana hadithi za ajabu kwa sababu zina uwezo wa kipekee wa kupanua fikira, kuchochea ubunifu na kutufanya tuione dunia kwa mtazamo tofauti. Hadithi za ajabu sio tu za kuburudisha, mara likibeba ujumbe mzito wa maisha, maandili na maswali ya kina kuhusu binadamu, hofu, matumaini na ndoto. Kwanza kabisa kinachonivutia zaidi katika hadithi za ajabu ni uhuru wa mawazo na patikana ndani yake hadithi hizi zifungwi na mipaka uhalisia wa kawaida zinaweza kuhusisha viumbe kwa kufikiria ulimwengu si wa kawaida au matukio yasiyo eleza kwa mantiki ya kawaida uhuru huu huniruhusu kufikiria ningewezaje kama na hivyo kunasaidia kufungua akili kwa mawazo mapya na mtazamo mpya hadithi za ajabu mara nyingi hutumia ishara za mafumbo kueleza ukweli wa maisha ingawa zi naeza kuonekana kama hadithi za kufikiria Kwa undani wake zimebeba mafunzo halisi kama vile umuhimu wa ujasiri mapambano kati ya neema na mabaya na adhari za tamaa na chuki Hili hunifanya nizipende zaidi kwa sababu hunifanya nifikirie kwa kina Baada ya kupokea ujumbe juu juu tu.

Naam ninachokipendea zaidi kuhusu shirika langu ni mchanganyiko wa dhamira yake Utamanduni wa kazi na athari chanya inayolenga kuleta watu wa jamii kwa ujumla shirika langu si mahali pakufanya kazi au kutoa kuduma. Bali ni jukwaa linalolenga kukuza maarifa kusaidia watu kufanya maamuzi bora na kuboresha maisha kwa njia ya uendelevu Kwanza kabisa, ninapenda sana dhamira ya shirika langu Lengo kuu ni kutoa taarifa sahihi, msaada wa kielimu na mwongozo unaoeleweka kwa watu wa rika na mazingira mbali mbali dhamira hii inanipa maana ya kile ninachofanya kwa sababu najua Kile juhudi na mchango katika kumsaidia mtu kuelewa jambo, kutatuaa tatizo au kuona fursa mpya kufanya kazi yenye maana huongeza motisha na kuridhika pili, nina dhamini utamanduni wa shirika, unaozingatia maadili na uwajibikaji langu linaweka mbele uwaaminifu, heshima na matumizi ya maarifa kwa manufaa ya wote Hili linafanya nijisikia salama na kujiamini katika majibu na msaada ninawatua Kwa sababu msingi ya kazi inajengwa juu ya kusaidia si kudhuru au kupotosha.

Nomo ile ambayo ningependa kuitembelea ni Japani Kwa sababu inamchanganyiko wa kipekee katika utamanduni wa kale, teknolojia ya kisasa na mandhari ya ajabu ya asili Jamani imenivutia kwa muda mrefu kutokana na hadithi, filamu na habari zinazosomwa kuhusu maisha ya watu Sherehe za kitamanduni na uzuri wa asili unaopatika sehemu mbalimbali za iji hiyo sababu kubwa ya kutamani Japani ni utamanduni wake wa kipekee Nimekuwa nikisikia kuhusu heshima kubwa kati ya watu maandili yanazingatiwa na sherehe kipekee kama vile Cheli Mbroso Festival ama anami ni jambo la kushangaza kuona jinzi watu wanavyohifadhi mila zao Kuziunganisha na maisha ya kisasa bila kufuruga utaratibu maisha Nimepata kumbukumbu fulani kupita kupitia picha za video za mandhili ya asali ya japani kama vile mlima ya fuji bustani la kichajani na mitaa ya miji yenye taa za mbinu ya kisasa Mandhali haya yanaeza haya yameacha piche za kuvutia kwenye akili yangu na hunipa hamu kubwa ya kuwa pale kuiona kwa macho yangu na kuguzwa na mazingira yenye utulifu na urembo wa kipekee.

Naam, wakati wa mapumziko kazini napenda kutumia muda huo kwa njia inayonisaidia kupumzisha akili, kuondoa msongo wa mawazo na kurejesha nguvu ili kurudi kazini kwa makini zaidi mapumziko sio tu muda wa kupumzika, bali pia ni fursa kuchanganya utulivu, burudani ndogo na kufanya maandalizi madogo ya kisaikolojia kwa kazi inayofuata Kwa mara nyingi napumzika na kutoa, kutoka kwenye kompyuta au eneo la kazi na kuchukua dakika chache kupumua kwa utulivu. Kwa mfano ningeweza kutembea kidogo ndani ya ofisi ya nje ikiwa hali ya hewa inaruhusu hatua hii ndogo husaidia kupunguza ukazo wa macho, kupunguza msongo wa mawazo na kurudisha nguvu za mwili kutembea nje ndogo au kubadilisha mazingira hupunguza uchovu wa akili unaotokea kutokana na muda mrefu wa kazi Pili, ninapenda kutumia muda wa kupumzika na kufikiria kupanga kwa utulivu Hii inaweza ku kuwa kupanga kazi inayofuata, kukagua majukumu muhimu au kufikiria suluhisho za changamoto zinazojitokeza.